Ndio, ninapenda kwenda pwani. Pwani ni mkoa mzuri kwa ki mkoa kwa sababu pwani inamanisha kwamba pwani kama mkoa lakini pwani kama ufukwe wa bahari au pembezoni wa bahari mimi ninapenda mkoa wa pwani kwa sababu huko ni mahali pazuri, pana afya, pana hewa nzuri watu wake ni wakazi wazuri na ni wacheshi. Lakini pia pwani, ninapenda kwenda kubarizi upepo mzuri wa pwani.

Mwandishi ambaye ninampenda wa vitabu ni Yeriko Nyerere huu ni mwandishi mkongwe na mzoefu ni mwandishi ambaye amefanikiwa kutunga vitabu vingi na ambavyo vinapata sifa za kimataifa na mataifa. Amewahi kushiriki vitabu vingi ambavyo vinapata sifa na vinapata tuzo ambazo zinatambulika kimataifa. Ana historia nzuri za riwaya na hadithi za kusisimua.

Pakua chakula twende tukale, pakua chote.

Tovuti ya benki inatoa habari mpya tovuti hii ni ya uongo sana.